Na mazoezi ni muhimu sana kwa mwili wa binadamu. Mwili ukiwa haufanyi zoezi, unaweza kupatwa na magonjwa mbali mbali. Au kupata shida mbali mbali kwenye viungu vyako. Mimi ni mwana spoti kwa hivyo tangu utotoni nilipenda mambo ya mazoezi. Hadi nikiwa shuleni, niliendelea na mambo ya mazoezi na hata saizi kwa huu umri niko au nimefikia huwa napenda mazoezi. Mazoezi yangu haswa, niliacha mazoezi yale ya kuenda jimu. Nikawa natafuta zoezi ambalo naeza kufanya mahali popote na ni bado zoezi hunisaidia. Mazoezi yangu huwa nafanya asubui na jioni kabla sijalala. Kwa hivyo, siwezi kusema kwamba ni mazoezi yangu nafanya asubui pekee yake. Huwa nafanya hadi jioni kabla sijalala. Ni muhimu sana kwangu. Kwamba nifanye mazoezi niweze kulegeza mwili na nihisi vizuri. Kuna wakati nilikuwa mgonjwa nikaelezewa na daktari kwamba ni muhimu nifanye mazoezi ili iweze kunisaidia kiafya pia. Kwa hiyo niliona mahali nafikia mpaka pia daktari anataja mambo ya zoezi. Lazima niwatie bidii. Na ndiyo nikafanya kile.